Kila ninapoamka kitu cha kwanza mi hufanya ni kuchukua dakika kumi, kushukuru mungu kwa usiku mwanana na pia kuomba dua kwa siku inayoanza. Kisha nitapiga mswaki na nioshe uso, nitavalia nguo zangu suruali fupi na tisheti kisha nikimbie uwanjani, nitapiga lapu mbili au raundi mbili uwanjani kisha nirejee nitaoga na nivalie nadhifu, kisha nielekee kazini.